Niambie kuhusu kazi yako au masomo yako. Unaweza kushiriki ni kazi gani au masomo gani unafanya. Labda, unaweza kueleza jinsi ulivyochagua njia hii. Je, unakumbuka kitu unachokipenda zaidi kuhusu hii. Ni changamoto gani unapata. Ungependa kubadilisha kitu gani katika kazi au masomo yako.

Niyambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Unaweza kushiriki ni muda gani utumia simu kila siku. Labda, unaweza kueleza ni programu gani unazitumia zaidi? Jee, unakumbuka simu yako ya kwanza? Ungependa kueleza ni jinsi simu inavyosaidia maisha yako? Unahisi ni muda gani mzuri wa kuzima simu.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Unaweza kushiriki ni ujuzi gani unapenda kuupata? Labda unaweza kueleza ni kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwako? Je, umeshawahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali? Ungependa kueleza ni jinsi gani utakavyo jifunza? Unahisi ni wakati gani mzuri wa kuanza?

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kwenda? Labda ni ufukweni, milimani, au mjini? Je, unakumbuka ni nini ungependa kufanya uko? Ni nani ungependa kusafiri naye? Unahitaji kupumzika au kutembea mengi?

Niambie kuhusu mfanyibiashara bora zaidi. Unaweza kushiriki ni mfanyibiashara bora unamjua? Unaweza kushiriki ni nani mfanyabiashara bora unamjua? Labda unaweza kueleza ni kwa nini unapenda mfanyabiashara huyu? Je, unakumbuka kitu cha ajabu alichofanya? Ungependa kueleza ni nini unachojifunza kutoka kwake? Unahisi nini kuhusu jinsi anavyofanya biashara?

Niambie kuhusu timu yako unayo ipenda ya mpira wa miguu. Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa miguu unayoiipenda? Labda unaeza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii. Jee, unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako? Ungependa kueleza ni mchezaji gani unaempenda katika timu hiyo? Unahisi nini timu yako inaposhinda?